Asubuhi ya leo niliamuka saa kumi na moja alfajiri. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kushukuru kwa siku mpya, kisha nikaosha uso na kupiga mswaki. Baada ya hapo nilijiandaa taratibu na nikala chakula cha asubuhi ambacho kilikuwa chai ya mkandaa kwa mkate. Baada ya kumaliza kifunguwa kinywa, nilipanga mambo ya siku na nikaanza siku yangu kwa kufanya kazi zangu za kawaida hapa nyumbani. Nilihakikisha nimepanga ratiba vizuri ili nitimize majukumu yangu kwa wakati na kuanza siku nikiwa na moyo wa bidii na matumaini. Asubuhi hii najihisi mwenye nguvu na niko tayari kufanya kazi yangu kwa utaratibu, kimaarifa na bila makosa yoyote.

Inapokuwa nasubiri kwenye mstari, ninajihisi mwenye subira lakini wakati mwingine pia kuchoka. Hasa kama kusubiri, kunachukua muda mrefu. Hata hivyo, huwa najaribu kubaki mtulivu na kutumia muda huo kufikiria au kupanga mambo yangu. Kwa sababu kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku na nahitaji uvumilivu.

Napendelea kutumia mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kubadilisha sehemu mbali mbali za simu kulingana na mahitaji yangu binafsi. Kama vile kubadilisha mandhari nyuma, mipangilio ya skrini na programu zinazo patikana kwenye simu. Zaidi ya hayo, mfumo huu unaruhusu kutumia programu nyingi kwa wakati mmoja. Unaendana na vifaa tofauti na unatoa uhuru mkubwa wa kufanya mambo mbali mbali bila vizuizi vingi. Kwa mfano, ninaweza kushiriki faili, kusasisha programu na kuunganisha simu na kompyuta au vifaa vingine kwa urahisi mkubwa. Jambo ambalo linaifanya simu yangu kuwa kipeke na yenye manufaa zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapokabiliana na tatizo kazini. Kwanza, huwa najaribu kulielewa kwa undani ili kubaini chanzo chake hasa. Baada ya hapo, huwa nafanya mpango wa hatua kwa hatua wa kutatua tatizo. Ikiwemo kuangalia suluhisho mbali mbali, kuwasiliana na wenzangu au washauri pale inapohitajika, kuchagua njia bora zaidi inayoweza kutoa matokeo, chanya. Pia, ninahakikisha kwamba kila hatua ninaichukua ni ya kiasili na yenye uangalifu ili kuzuia matatizo mingine yasitokee. Hatimaye baada ya kutatua tatizo hufanya tathmini ya mchakato mzima ili kujifunza kutoka kwenye changamoto hiyo na kuboresha utendaji wangu kwa siku za baadae kazini.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa umakini na moyo wazi. Kwa sababu ninajua kila maoni ni fursa ya kujifunza na kuboresha maisha yangu au kazi zangu. Kila ya kwanza ni kusikiliza bila kukerwa au kuhisi vibaya. Kisha kuzingatia maoni hayo kwa uangalifu ili kuona ni sehemu gani ninayaweza kuboresha. Pia napenda kuuliza maswali zaidi pale ninapohitaji ufafanuzi ili kuelewa kikamilifu maoni hayo na hatimaye kuchukua hatua zinazofaa ili kufanya maboresho kwa njia hii maoni yanakuwa chachu ya maendeleo na si kinyume au changamoto pekee.

Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki zangu. Hasa michezo ya nje kama kukimbia, kuruka kamba na kucheza mpira. Pia nilifurahia kusoma vitabu na kuchora. Kwa sababu vilinisaidia kutumia ubunifu wangu na kunifanya nijifunze mambo mapya wakati mwingine, nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima. Jambo lililo nifanya nijufunze maadili na kupata mafunzo muhimu ambayo yamenisaidia hata katika maisha yangu ya sasa.

Mimi hufuata mfereji wa TV unaonipa elimu na burudani kama vile, zile zinazohusu habari, mafunzo, au utamaduni. Kwa mfano, napenda kutazama vipindi vinavyo nifundisha mambo mapya, kuelimisha kuhusu sayansi, teknolojia, au historia, na pia vipindi vya kufurahisha vinavyonipa burudani baada ya siku ndefu. Pia mara chache napenda kutazama filamu au vipindi vya michezo, lakini ninapendelea zaidi vipindi vinavyo nisaidia kujenga maarifa, na ufahamu wa dunia, inayo nizunguka.

Mara nyingi asubuhi, napendelea kula chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe ambacho kinanipa nguvu za kuanza siku mara nyingi, mimi hujumuisha mkate au chapati, mayai, na chai au maziwa, kwa sababu huchangia kupata protini, wanga na nishati ya kutosha. Mara nyingine pia ninaweza kula matunda kama ndizi au tufaha ambayo hutoa vitamini na kunisaidia kuwa na afya njema. Kwa ujumla napendelea kifungwa kinywa kilicho sawa na lishe, na rahisi kula bila kuchanganya mambo mengi.

Jambo muhimu zaidi nilifundishwa na mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wa bidii heshima na kuwa mwaminifu katika kila jambo ninalofanya. Alinifundisha pia jinsi ya kushughulikia changamoto, kuboresha maisha yangu na kuthamini elimu. Mafundisho haya yamenisaidia kuwa na maadili mema, kufanya maamuzi sahihi na kujua kwamba kila hatua ndogo ya bidii na juhudi inaleta matokeo makubwa maishani. Hii ni somo ambalo bado linanisaidia kila siku na bado litanisaidia mbeleni.

Sera muhimu zaidi ya kampuni ni sera ya usawa na heshima kwa wafanyakazi wote kwa sababu, inahakikisha kila mfanya kazi anahisi kuthaminiwa salama na kupewa nafasi sawa bila ubaguzi. Sera hii pia, inahimiza mawasiliano wazi, uwajibikaji na uwazi katika kazi. Jambo linaloongeza ufanisi na motisha kwa wafanyakazi. Zaidi ya hayo, sera inayohimiza maendeleo ya kitaaluma na mafunzo endelevu ni muhimu sana. Kwa sababu inasaidia wafanyakazi kuboresha ujuzi wao na kuchangia kwa ubora zaidi katika ukuwaji wa kampuni kwa ufupi, sera yoyote inayolenga heshima, uwazi na maendeleo ya wafanyakazi ni msingi wa kampuni yenye mafanikio.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Hasa kwa kusikiliza vitabu vya sauti kurekodi maelezo au kutumia msaidizi wa sauti kwenye simu. Teknolojia pia hunisaidia kufanya mambo haraka kwa urahisi. Kama vile kusikiliza taarifa wakati nikiwa safarini au kurekodi mawazo yangu bila kuandika. Zaidi ya hayo, mara nyingine hutumika pia katika mawasiliano ya haraka kama kupiga simu au kutumia programu zinazotafsiri sauti kuwa maandishi jambo linaloongeza ufanisi wa kazi na kuokoa muda.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima na kuwa na dharau kwa wengine kwa sababu inaharibu mazungunzo, huchangia, misuguanu na mara nyingine hunifanya nijisikia huzuni au kuchukizwa. Pia, nachukia pale watu wanapokuwa wabinafsi sana, hawasikilizi wengine au wanapofanya mambo kwa ubinafsi bila kuzingatia hisia za wengine. Kwa ujumla, tabia hizi hunifanya nipoteze subira na kuniacha nikiwa na hisia hasi na mara nyingi hupunguza motisha ya kushirikiana na mtu huyo.

Ninashiriki vyema katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wengine katika shughuli za kijamii na maendeleo kwa sababu ninaamini jamii imara hujengwa kwa ushirikiano. Mara nyingi hushiriki katika kazi za usafi, mikutano ya kijamii au shughuli za kujitolea ambazo husaidia kuboresha mazingira na kuimarisha mahusiano katika wanajamii pia ninapenda kutoa mawazo kushauri pale inapohitajika na kusaidia wale wanaohitaji msaada kwa kadri ya uwezo wangu. Kupitia ushiriki huu, ninajihisi kuwa sehemu muhimu ya jamii na ninapata furaha ya kuchangia mabadiliko chanya kwa wengine.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo yanayo tuleta karibu na kuimarisha mahusiano yetu. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukizungumza, tukishirikiana, chakula au tukitazama vipindi vya televishini na kupeana mawazo. Pia napenda kutumia muda huu kusikiliza, kushirikiana katika maamuzi na kusherehekea matukio madogo au makubwa kwa sababu hunijengia hisia ya upendo, mshikamano na amani ya moyo. Kwa jumla, muda ninao tumia na familia yangu hunipa furaha, faraja na nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi, pasipo ni simu ya mkononi. Kwa sababu hunisaidia kufanya mambo mengi muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kupitia simu, naweza kuwasiliana na familia na marafiki, kupata taarifa muhimu, kujifunza mambo mapya, kupanga shughuli zangu, na hata kufanya kazi au masomo kwa urahisi. Pia hunisaidia kupata huduma mbalimbali kama malipo, ramani na burudani. Jambo linaloifanya iwe kifaa muhimu sana ambacho kimerahisisha maisha yangu kwa kiwango kikubwa.

Nawapenda wanyama wa kufugwa sana, hasa mbwa na paka kwa sababu ni waaminifu, wapole na hutoa urafiki wa karibu kwa binadamu. Mbwa hunifurahisha kwa utii wao na uwezo wao wa kulinda huku paka wakiwa watulivu na wanapendeza kwa tabia zao za upole pia napenda wanyama wengine kama ndege kwa sababu sauti zao na rangi zao hunipa furaha na amani ya moyo. Kwa ujumla, wanyama hunipa hisia ya upendo na hunifanya nijiskie karibu zaidi na maumbile.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri yanategemea mambo kadhaa ambayo huchangia faraja, tija na morali ya wafanya kazi. Kwanza usalama na usafi ni muhimu kwa sababu eneo safi na salama linapunguza ajali na huchochea hisia za amani na utulivu pili, mpangilio mzuri wa vifaa vinafaa husaidia kufanya kazi kwa urahisi na kwa ufanisi bila usumbufu. Zaidi ya hayo, hali ya hewa, mwanga na kelele ni muhimu. Mwanga wa kutosha na hali tulivu huchangia umakini na ubunifu pia, ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi na uongozi hufanya mazingira kuwa ya kuhimiza na ya motisha kwa ujumla. Mazingira ya kazi, mazuri huchangia tija, furaha na maendeleo ya kila mfanyakazi na ya kampuni kwa ujumla.